Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kwa njia rahisi lakini ya maana. Napenda kutumia siku hiyo nikishukuru kwa maisha. Kisha kusherehekea kwa watu wa karibu katika familia au marafiki. Mara nyingi tunakula chakula kizuri, tunacheka, kusikiliza muziki au kutazama filamu.